Wakati wa asubuhi huwa mwema kwangu wa kufanya kazi, wakati huo unapata nimeamka, sina uchovu, mwili umechangamka, akili ipo sawa. Kila kitu iko katika hali yake, unapata niko na motivation, motisha, ya kupambana na kazi kwa haraka. Kwa umakini mwingi sana, ukikompea na wakati mwingine, ambapo uchovu utakuwa ushaaingia.

Mara mingi mimi hupenda kusimamiwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa nikisimamia kwa wakati mwingi sana. Sababu sasa ya kupenda kusimamiwa ni juu naelewa changamoto zilipo katika usimamizi. Na mara mingi kupenda kusimamiwa pia ni hisi vile wengine wana hisi wakati na wasimamia.

Ningependa kujifunza ujuzi unaosaidia kukua kita aluma na kibinafsi. Hasaa, ujuzi wa teknolojia ya kuji ya kidigitari, kama matumizi ya zana za kisasa na data. Ujuzi wa uongozi ningependa kuwa kiongozi mwema. Ujuzi wa mawasiliano ya hali ya juu, kwa kuwasilisha mawazo kwa ushawishi na uwazi. Pia ujuzi wao, usimamizi wa fedha binafsi, usarama wa muda murefu, ujuzi wa kujismamia na nidhamu bora.

Mara mingi ninaposafiri. Haswa kwa mahali ambapo mimi mwenyewe sipajui vyema. Mimi huwasha rununu yangu na kuweka GPS. Ya kutafuta mahali ninapoenda. Maneno ya GPS ama ramani umesaidia. Imesaidia sana. Sababu imepunguza maneno ya mtu kupotea njia. Sababu kila njia siku hizi iko katika GPS. Ukishaweka utaenda pale pale unapotaka.

Katika maeneo au maneno ya upishi uhodari wangu ulianza kitambo wakati mimi nilikuwa nasaidia mama mzazi katika mambo ya kupika na pia mimi hujipea ile inaitwa challenge ya kupika vyakula aina aina ili nione kama ladha yake itakuwa sawa.